Ndiyo, napenda kuvaa kofia, lakini si kila wakati. Kofia inanipa ile hali ya utulivu na kujiamini, hasa nikiwa nje au jua ikiwa kali. Kuna siku, unavaa kofia tuhalafu unajihisi umekamilika kama imeongeza ladha fulani kwenye mwonekano wako. Pia inanisaidia kujisitiri na kujihisi huru kama mtu anayejua anachotaka siku hiyo.

Kuna lugha ningependa sana kujifunza na hiyo ni kihispania. Kila mara ninaposikia ikizungumzwa hasa kwenye muziki au filamu na hisi inahisia na uhai fulani. Na nafikiria kama ningeelewa vizuri, ningefungua dunia nyingine kabisa ya mawasiliano, marafiki, hata safari ni ile lugha unahisi inaweza kukuunganisha na watu kwa urahisi na kwa hisia.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na kwa kweli ili nifungua macho sana. Nakumbuka nilikuwa natoa muda wangu kusaidia shughuli za jamii hasa pale ambapo watu walihitaji msaada wa mikono na moyo. Unajua, ile furaha ya kuona tabasamu la mtu kwa sababu tu umejitokeza inanigusa hadileo. Ilinifundisha kwamba kutoa hakuhitaji kuwa na mengi bali kuwa tayari.

Ndiyo, mara kwa mara husoma gazeti hasa asubuhi au wakati wa mapumziko na kusudia kupata habari za ndani na za kimataifa. Kuona maendeleo na pia kuelewa mitazamo tofauti. Mara nyingine ufurahia makala za maisha, michezo au burudani. Kwa kweli, gazeti kwangu situ chanzo chahabari bali pia ninjia ya kuendeleza, ufahamu na kufikiria mambo kwa kina.

Kusema ukweli, sina mwili wa kuvaa vipuli, lakini naweza kusema hivi, vipuli vinaweza kuwa urembo mzuri sana kulingana na mtindo au tukio. Watu wengine hupenda vipuli vidogo na rahisi kwa mwonekano wa heshima, wengine hupenda vipuli vya kipekee kuonyesha ubunifu wao. Mwisho wa siku, ni suala la ladha binafsi na kujisikia vizuri na kile unachovaa.

Ndiyo, napenda kuvaa saa, lakini si kila siku. Saa hunisaidia si tu kwa kufuatilia muda, bali pia huniongoza kwa mtindo kidogo katika mwonekano wangu. Nikivaa saa nzuri, najihisi nikiwa tayari na mwenye utulivu, kama kila kitu kiko chini ya uthibiti kidogo. Kwa kweli, ni mchanganyiko wa matumizi na kujisikia vizuri ndani na nje.

Ndiyo, nina hifadhi vitu vya thamani, lakini siyo vitu vingi. Mara nyingi ni kumbukumbu kama picha au zawadi ndogo kutoka kwa watu wangu wa karibu. Kila kipande kina hadithi yake na kinanisaidia kukumbuka wakati fulani wa furaha au somo la maisha. Kwa kweli, hifadhi ya thamani kwangu siyo tu kuhusu mali, bali ni kumbukumbu zinazogusa moyo na moyo wangu.

Ndiyo, napenda maua sana. Kuna namna yanavyo badilisha kabisa hali ya mahali, hata kama ni ua moja tu mezani. Ni kiona maua, nahisi kama kuna ujumbe wa tumaini na upole umetumwa kimya kimya, nakumbuka nyakati za sherehe, hau hata siku za kawaida, maua yalikuwa yanatukumbusha kuthamini uzuri mdogo wa maisha. Ule unoakuja bila kelele, lakini unagusa moyo.

Mabadiliko, kazini nayakabili kwa kuvutia pumzi kwanza, halafu kujipa muda wa kuyaelewa. Siwezi kukataa, wakati mwingine yanatisha, hasa yanapokuja ghafla. Lakini nimejifunza kuuliza swali, kusikiliza na kujaribu kuona fursa iliojificha ndani yake, nikikaa wazi na tayari kujifunza. Mabadiliko hugeuka kutoka tishio kuwa daraja la kukua hatua kwa hatua.

Ndiyo, napenda kupika, si kwa haraka haraka, bali ile kupika ya kuchukua muda, kusikia harufu zikianza kujaa jikoni, wakati ninapika najisikia kama natafakari, nikikata vitunguu au kuchanganya viungo taratibu, inanipa furaha, hasa nikijua mtu atakula na kutabasamu. Kupika kwangu si chakula tu ni njia ya kuonyesha upendo na kujitunza pia.

Chumba changu cha kulalia ni rahisi na cha kutuliza. Si kikubwa sana wala si kidogo. Kina mwanga wa asubuhi unaoingia taratibu kupitia dirisha mapazia mepesi yakicheza na upepo. Kitanda kiko nadhifu na pembeni kuna meza ndogo yenye kitabu na taa ya kusomea. Napenda iwe mahali pa utulivu, penye harufu safi na kimya kidogo kwa sababu hapo ndipo nafunga siku yangu na kuanza nyingine kwa amani ya moyo na hata ile rangi ambayo iko hapo ni rangi ya samawati ya kutuliza mawazo.

Kila asubuhi ninapoamka, huwa nachukuwa dakika chache kukaa kitandani, nikivuta pumzi na kujiandaa kisaikolojia. Kisha nafanya usafi wa haraka, nipige uso maji baridi ili kuamka vizuri. Napenda sana kuanda chai au kahawa, nikinywa taratibu bila haraka, wakati huo ndipo napanga kichwani mambo ya siku. Nikijiambia, sawa, tuanze hatua kwa hatua.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya mvua inapogonga udongo kavu. Ile harufu ya ardhi ikifunguka, kila ninapoinusa, narudi nyuma kidogo kwenye kumbu kumbu. Nikiwa nje baada ya mvua ya kwanza, hewa ikiwa safi ajabu. Inanipa utulivu na matumaini kwa wakati mmoja. Kama ujumbe wa kimya, unaosema mambo mapya yanaweza kuanza tena.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kuteleza juu ya mawimbi baharini. Kila mara, nikiingia watu wa akifanya hivyo naona mchanganyiko wa hofu na furaha. Nafikiria kusimama juu ya ubao, mawimbi ya kisukuma, ukijaribu kusawazisha mwili na akili kwa wakati moja. Inaonekana kama mazungumzo kati yako na bahari. Ukikosea unaanguka, lakini unainuka tena ukiwa na tabasamu.

Kumbukumbu moja ya utotoni nayoipenda ni ya jioni tulipokuwa, tukicheza nje hadi giza linaanza kuingia. Tulikuwa tunakimbia bila viatu, tukicheka sana. Halafu mama anaita kwa sauti ya mbali, akituambia tuingie. Nakumbuka harufu ya chakula jikoni, sauti ya redio ikipiga taratibu. Ilikuwa ni maisha rahisi lakini yenye furaha ya kweli. Ile inayokaa moyoni hata unapoendelea kukua.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwengine ni, ajifunze kujipa mda na kujisamehe. Maisha hayana ratiba ya kila mtu. Na kulinganisha safari yako na ya wengine kunachosha moyo. Ni sawa kukosea. Ni sawa kubadilisha mwelekeo. Sikiliza nafsi yako, fanya bidii kwa uwezo wako, halafu acha matokeo yaje taratibu. Mara nyingi, kile unachotafuta nje, kinakua tayari ndani yako.

Kwa kweli napenda zaidi kutumia GPS, hasa ninapokuwa sehemu ni siyo ijua, inanipa utulivu fulani, unajua hata ukipotea kidogo, kuna sauti itakurudisha njia. Lakini bado ni naheshima na ramani za karatasi, zinanifanya ni simame kidogo, ni tazame mazingira, ni jifunze mwelekeo. Nafikiri mchanganyiko wa vyote viwili ni mzuri, teknolojia ikusaidie, lakini macho na hisia zako zibaki macho.

Ningependa kuona maendeleo ambayo yanahimiza elimu na usawa kwa kila mtu. Kila mtoto awe na nafasi ya kusoma, kila mtu awe na huduma za afya zinazofikika, na kila sauti isikilizwe bila ubaguzi. Pia ningependa kuona watu wakisaidiana badala ya kushindana bila sababu. Kwa kweli, maendeleo ni zaidi ya majengo au teknolojia. Ni moyo wa jamii unapopendana, kusaidiana na kushirikiana kwa heshima.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa makini na kimoyo wazi. Kwanza hatusaliti hisia zangu kwa hofu na sikiliza kwanza nikijaribu kuelewa kilicho ndani yake. Baada ya hapo, nategemea niwe makini na kile ninachoweza kuboresha, lakini pia najua si kila maoni ni sahihi. Hivyo, kuchuja ni muhimu. Kwa njia hiyo, maoni yanakuwa daraja la kujifunza badala ya mzigo kusumbua.

Kwenye kazi yangu, natamani kufika mahali ambapo nachangia kwa maana. Si ki si tu kufanya majukumu. Ningependa nikue katika ujuzi, nijiamini zaidi na pia kusaidia wengine wakue. Kuna furaha fulani unapogeuka kuwa mtu anayeshauriwa, anayesikiliza na anayejenga mazingira mazuri. Mwishowe, lengo langu ni kufanya kazi ambayo inanipa amani ya moyo na hisia ya kusema nilifanya nilichoweza kwa uaminifu.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Ndipo napojisikia huru kabisa, kuna kiti changu cha kona, taa yenye mwanga wa upole, na dirisha, linaloleta hewa safi jioni. Hapo ndipo tunakaa kuzungumza, kucheka, au hata kukaa kimya tukitazama televisheni. Ni chumba kinachobeba sauti za maisha, kumbukumbu na ule utulivu unaokufanya useme, niko nyumbani kweli.

Napowakaribisha wafanyakazi wapya, kwanza huwapa tabasamu na maneno ya karibu nikijaribu kuondoa hofu yoyote. Kisha nawapea maelezo ya msingi, lakini kwa njia ya kawaida. Si ya msisitizo. Ili wahisi wanajua wapo sehemu salama kuuliza maswali. Mara nyingine napenda kuwaongoza kidogo kwenye ofisi, kuonyesha kila kitu na kushirikisha hadithi ndogo au utamaduni wa timu. Hii husaidia wahisi wako nyumbani haraka na kuanza kwa hamu.

Kwa kweli, napendelea zaidi mahali pa kimya. Hasa ninapohitaji kufikiria au kujipanga. Kimia kinanipa na fasi ya kusikia mawazo yangu vizuri. Kama vile akili inapata pumzi. Lakini siwezi kusema nakikataa kelele kabisa. Kuna nyakati napenda kelele za furaha. Vicheko, mziki kidogo. Nafikiri inategemea hali ya moyo. Kimya kwa utulivu, kelele kwa uhai.

Kila siku, napunguza taka na kujaribu kuzitengeneza upya kadri inavyowezekana. Napunguza pia matumizi ya plastiki na mara nyingine nakusanya mabaki ya chakula ili kuyatumia kama mbolea bustani. Wakati mwingine, napanda mimea au miti midogo, hata pembezoni mwa nyumba. Kwa kweli, ni mambo madogo, lakini yanapofanyika mara kwa mara, unajisikia kama unachangia kidogo kuunda dunia safi na yenye afya.

Napendelea baridi kidogo kuliko joto. Baridi hufanya akili ikae tulivu, unakaa vizuri na kufikiria bila kichefu-chefu cha joto. Nikivaa koti au blangeti kidogo, napenda kuangalia mvua au theluji ikinyesha. Na wakati huo nafikiri mambo kwa utulivu, lakini joto pia linafuraha yake. Hasa likija na juwa laini lakini kwa jumla baridi inanifanya nipumzike zaidi kimoyomoyo.

Napenda mikutano iliyowazi na yenye lengo, ile ambayo watu wanakuja wakiwa tayari, wanazungumza kwa heshima na kila sauti inapata nafasi. Siipendi mikutano mirefu isiyo na mwelekeo, inachosha akili. Kikao kizuri kwangu, ni kile kinachowacha watu wakijua hatua inayofuata, na pia wakihisi wamesikilizwa, si tu kukaa na kusikiliza.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine, ni heshima na ukweli, ninapokutana na mtu anayesimama kwa maneno yake, anayesikiliza bila kuhukumu, nahisi faraja na imani. Pia napenda watu wenye ukaribu kidogo, wanaocheka na kushirikiana, si tu kwa maneno bali kwa matendo madogo ya wema, tabia hizo ndogo zinaweza kuunda uhusiano mzuri wa kudumu.

Tabia ambayo inanikera sana ni ukosefu wa heshima na uvunjifu ahadi. Nikiona mtu anazungumza bila kusikiliza au kukiuka makubaliano kwa urahisi nahisi huzuni kidogo. Pia kuupuza wengine bila sababu kunanichosha. Kwani kila mmoja anatamani yake, lakini najaribu kukumbuka mara nyingi tabia ya matokeo ya hali au changamoto za mtu si lazima iwe ni kumdhuru binafsi.

Siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi huwa rahisi lakini yenye furaha. Maranyingi na wapa familia na marafiki karibu yangu Tunaketi pamoja tukila chakula kizuri, keki kidogo na kucheka bila kizuizi. Nakumbuka pia kusherehekea kimoyomoyo, kufikiria mwaka uliopita, kushukuru na kupanga ndoto zangu za mwaka ujao. Siku hiyo ni kama kumbukumbu ya maisha ya kusherehekea yote yaliyopita na kutarajia mema yajayo.

Rudia Tafadhali.

Programu tumizi.

Habari za asubuhi.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.